Nguvu zangu kazini ni zipi. Nguvu zangu kazini ni sifa au uwezo unaofanya. Mimi nifanye kazi vizuri kwa ufanisi na kwa mafanikio. Nguvu zangu kazini ni kama uaminifu, bidii na juhudi, ujuzi na maarifa, nina nidhamu, nina ushirikiano na wenzangu, nina uwajibikaji wakati kuna matokeo. Pia nina ubunifu, nina uvumilivu, nina mawasiliano mazuri na wezangu, uaminifu wa kazi pia ninao. Kwa kifupi, nguvu zangu kazini hunifanya mtu anayethaminika na kufanikiwa.